Kwa kweli sina ratiba maalum ya kusasisha vifaa vyangu mara nyingi nasasisha pale ninapoona ujumbe wa sasisha jipya wa kwenye kifaa wakati mwingine naeza chelewesha kidogo kama nina shughuli nyingine hata hivyo najua sasisho ni muhimu kwa sababu husaidia ya kifaa kufanya kazi vizuri na kuwa salama pia sasisha huondoa hitilafu ndogo ndogo ndio maana nikiwa na nafasi nachukua muda wa kusasisha ili kuepuka matatizo baadaye.

Ndiyo napenda kukimbia kukimbia hunisaidia kuweka mwili wangu katika hali nzuri na kunifanya nijisikie mwenye nguvu pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu ninapokimbia napata muda wa kuwa pekee yangu kufikiria na kupumua hewa safi kukimbia hunifanya njisikie mwenye afya bora na kunipa hamasa ya kuendelea shughuli zangu za kila siku kwa hiyo.